Jambo muhimu zaidi kwenye upande wa dini kwangu ni kuswali, katika dini ya kislamu kuswali ni katika nguzo muhimu sana wanasema haijalishi, umeishi maisha namna gani, umetimiza vitu gani ambavyo mwenyezi mungu amevilazimisha watu wavifanye, ameamrisha wanadamu wavifanye, lakini kama hautoswali, basi hayo mema yako yote ambayo umeyafanya, hayatokubaliwa. Kwa hiyo, japokuwa kuna muda unakuwa na regarega ni ubinadamu, lakini kwa undani kabisa nafahamu kwamba swala ni katika jambo muhimu, na katika nguzo zote ambazo za waislamu, swala la swala kidogo linakuwa kipaumbele kwangu na najitahidi kadri ya uwezo wangu kulifanya kwa ukamilifu kwa hiyo katika vitu ambavyo ninazingatia zaidi kwenye upande wa dini ni swala. Na swala ni kitu ambacho ndicho kinamtambulisha mtu kwamba huyu kweli anafuata dini na mtu yeyote ambaye anajinasibisha na waislamu lazima awe anaswali kwa hivyo mimi ninafanya juhudi kubwa zaidi katika huo upande na swala ni kama kitu ambacho kinaunganisha mambo mengine yote yanayohusiana na dini haijalishi nguzo gani unaifanya usipokuwa unaswali basi hicho kitu ambacho unakifanya kinakuwa kinaregarega kwa hiyo nahakikisha swala inatimia kadri niwezavyo kwa hiyo jambo la muhimu zaidi ambalo nalifanya kwenye upande wa dini ni kuswali.

Michezo ya ubao kusema kweli siyo mpenzi sana. Ijapokuwa kipindi nipo shule. Michezo kama drafti, bao ilikuwa inajaribu walikuwa wanajaribu kuiamasisha tucheze. Drafti ni mchezo ambao ilikuwa nacheza na nilikuwa na upenda kiasi. Lakini si kuwa vizuri sana katika uchezaji. Kwa hiyo moja kwa moja ikaishia tu kwamba nikipata nafasi nacheza lakini siyo mchezo ambao naweza nika ushadadia kwamba nabidii ni ucheze kwa hiyo ni mchezo tu wakawaida ambao nikikutana nao naicheza lakini kama sina nafasi ya kucheza basi sichezi. Siyo mchezo mbao naweza nika fanya juhudi kubwa kweza kucheza.

Mimi nikiwa na marafiki zangu, mara nyingi huwa tunapenda kucheza mpira uwe katika uwanja, ama katika kompyuta kucheza mpira wamagemu ya fifa labda ama kwenda kwenye kiwanja. Huwaga tuna ratiba kila siku ya ijumaa usiku, huwa tunakutana kwenye viwanja tofauti tofauti tukienda huko tu huwa tunacheza mpira, piatukienda beach huwa tunacheza mpira, tukikutana katika mara kadhaa, katika majumba ambayo tunaishi, kwenye nyumba ya mtu mmoja wetu huwa tunacheza mpira, katika kama games. Lakini kitu kingine ambacho huwa tunakifanya sana sana ni kula wengi ambao marafiki wangu wengi ni wapenda tunapenda kula. Lakini pia mara nyingi tukiwa tunakutana, tunakutana siku za sherehe kama zaidi au wakati wa ramadhani. Kwa hiyo tunajikuta vyakula na kucheza ndiyo hasa hasa vitu ambavyo hua tunavifanya mara nyingi kila tunapukua tunakutana.

Namna pekee ambayo huwa naitumia kuweza kuhimiza ushirikiano katika timu ni kuweza kukumbusha majukumu ya wale ambao tumewapatia majukumu husika kwenye timu. Ninacho amini kwamba kama ni timu, tumeamua kwamba tufanye jambo fulani. Kama tutakua tunalifanya kwa ukamilifu, basi lazima tutaweza kutimiza yale ambao tumekubaliana. Kwahivo kama tukieza kuyatimiza yale ambao tumekubaliana, moja kwa moja timu itakuwa na ushirikiano. Kwa huwa nahakikisha kwamba timu inafanya kila kiongozi ambaye ameteuliwa kwenye kitengo, fulani basi majukumu yake, anayafanya kikamilifu. Akiyafanya kikamilifu, moja kwa moja timu itaendelea kuwa na ushirikiano.

Ndiyo, nafuatilia matukio ya kimataifa, kwa palipofikia, dunia yetu ilipofikia kupata habari ni jambo rahisi sana vyombo vingi vya habari kama CNN, BBC, Voice of America, ni vyombo ambavyo vimetapakaa duniani kote na saa hivi ujio wa mitandao ya kijamii ni rahisi sana kupata taarifa kutoka pembe zote za dunia. Kwa hiyo, na mimi ni mfuatiliaji sana wa habari, siyo za hapa Tanzania, lakini hata kimataifa. Kwa hiyo, mimi nafuatilia sana habari za matukio kama michezo, ya UEFA, ama World Cup, ama za vita, ama shughuri za kiuchumi, vita za kiuchumi, matukio kama ya urushaji rocket labda za kwenda katika mwezi, za kwenda katika sayari ya Mars. Kwa hiyo, ni vitu vingi ambavyo nafuatilia kutoka katika mataifa mengine ambayo yameendelea kuliko sisi au yasiyoendelea. Habari yoyote ambayo inagonga vichwa vya habari katika vyombo vya habari vya Tanzania au nchi za nje mimi lazima zitanifikia kwa sababu ni mfuatiliaji wa hizo habari.

Nikitoka nyumbani, nikisema niende mbali na nyumbani kuenda kula, mara nyingi huwa nakula ofisini. Kwa sababu ndiyo sehemu pekee ambayo mara nyingi nisipokuwa nyumbani, basi ninakuwepo ofisini. Kwa hiyo mbali na hapo, nikitoka huwa nakuenda labda KFC, nisehemu ambapo kuna chakula, ambacho kinakua kina ladha ya tofauti kidogo, kama pizza au baga, vyakula ambavyo siwezi nikapika nyumbani. Kwa mbali na nyumbani, kula ni kazini, isipokuwa kazini basi KFC, nisehemu ambapo mara nyingi huwa nakwenda kula.

Wakati na napatwa na wasiwasi, huwa navuta pumzi, kubwa kisha nakuwa naachia pumzi yangu taratibu. Pia ninajaribu kujikumbusha kwamba sio kitu cha hatari hivyo ni uwoga tu ambao ninaupata. Kuwa ninajaribu kujikumbusha, kujipatia, kujipa dalili kwamba hicho kitu sio vile ambavyo nakifikiria. Kona jaribu kujipa dalili za wazi kuhusiana na walisia wa jambo husika na pia kujaribu kuvuta pumzi kubwa na kuyachia taratibu ili kuondoa ule wasiwasi ambao umenipata.

Programu ambazo nazitumia mara nyingi ni TikTok, Facebook, YouTube na Instagram na WhatsApp. Hizo ndo programu ambazo nazitumia kila siku, kila wakati. Na ni kwa sababu ndiyo nazitumia kuburudika na nazitumia kuendesha biashara zangu. Kwa hiyo mfano nikiamuka asubuhi lazima niingie kwenye WhatsApp kuangalia meseji ambazo wateja wangu wamenitumia. Niangalie Instagram kuna watu wamesema nini niingie Instagram ni tu, ni pandishe mauzui ambayo yanahitajika ili niweze kupata wateja kwa hiyo kutangaza biashara yangu vile vile niingie kwenye Whatsapp niweze kutuma kuweka status ili niweze kupata wateja niweze kuzungumza na watu na baada ya hapo naanza kujifunza vitu mbali mbali kupitia katika hiyo mitandao ya kijamii kuburudika kupata habari kwa hiyo programu ambazo nazitumia zaidi ni Instagram, WhatsApp, Facebook na TikTok.

Hapana, kulingana na hali ya hewa tuliyonayo hapa Dar es Salaam. Kuoga maji ya moto ni nadra sana kwa sababu muda mwingi kunakuwa na joto. Haijalishi ni wakati ambao sisi huku tunauita wakati wa baridi au ni wakati wa joto. Mara nyingi huku tunaoga maji ya baridi. Kwa hiyo tunapendelea maji ya baridi, moja kwanza kiafya inakuwa inasaidia, inakuwa inashtua mwili. Wanasema na unaongeza kinga za mwili. Unapokuwa unapata changamoto mwili lakini nikiwa katika maeneo ya baridi kama nikiwa nimerudi nyumbani Songea, huwa napendelea zaidi maji ya moto kwa sababu baridi inakuwa kali. Ukioga maji ya baridi inakuwa ni changamoto zaidi, utateseka zaidi. Kwa hiyo kwa hapa Dar es Salaam unapendelea zaidi maji ya baridi, japokuwa naonaga kuna baadhi ya watu wa asubuhi wanakwenda wanachemsha maji, wanaoga na hata nilidhani siku moja kusema kwa sauti mbele za watu, mtu fulani, anamaliza umeme, akiamka asubuhi, anachemsha maji ni jambo ambalo watu wengi wanalifanya lakini kwangu mimi ninaona la ajabu sababu asubuhi yenyewe naona kuna joto lakini bado watu wanachemsha maji kwa watu wengine kumbe ni sawa lakini kwangu mimi binafsi naona si jambo la kawaida kwa kuwa jua ya asubuhi yenye naona bado joto na kuwa hakuna haja ya kutumia maji ya moto.